Ili kujiandaa kwa mkutano, mimi huanza kwa kupitia agenda na malengo makuu ya mazungumzo ili kuelea ni matokeo gani yanatarajiwa. Kisha hufanya utafiti kwa kina kuhusu mada zitakazojadiliwa na kuanda takwimu au nyaraka muhimu nitakazohitaji kurejea. Hapa mimi hupenda pia kutenga dakika chache kabla ya mkutano kuanza ili kuhakikisha vifaa vyangu vya kidigitali vinafanya kazi vizuri na kuandika maswali machache ya msingi niliyopanga kuuliza Jambo lilanonipa ujasiri wa kuchangia kwa tija na kuhakikisha kuwa muda wa wa washiriki wote unatumika kwa ufanisi mkubwa.

Unapotokea mtihani au tatizo kazini, mimi hutumia mbinu ya utulivu na uchambuzi wa kina kwa kuanza kutambua chanzo halisi cha changamoto badala ya dalili zake. Kisha hugawanya tatizo hilo katika sehemu ndogo zinazoweza kutatuliwa kwa urahisi, huku nikishirikiana na wenzangu kupata mawazo mbadala na hatimaye kutekeleza suluhu iliopatikana na kufanya tathmini ili kujifunza somo litakalokuzuia changamoto hiyo isijirudie tena mbeleni.

Kila asubuhi ni napo amka, jambo la kwanza ni nalofanya ni kunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mwili. Kisha hufuatwa na dakika chache za utulivu na kutafakari malengo yangu ya siku huku ni kifanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo ili kuondoa uchovu wa usingizi. Na baada ya hapo, mimi hupata kiamsha kinywa chenye nguvu huku nikipitia ratiba yangu ili kuhakikisha ninaanza siku nikiwa na akili safi na hamasa ya kutimiza majukumu yangu yote kwa ufanisi.

Mimi napendelea zaidi kuandika kwa sababu inanipa fursa ya kupanga mawazo yangu, kuelezea ubunifu wangu na kuacha kumbukumbu ya kudumu ya kile ninacho kifikiri au kuhisi. Kuandika kunanipa nguvu ya kutengeneza ulimwengu mpya na kuwasiliana na wengine kwa namna ya kipekee, huku kusoma kukiwa ni chakula cha akili kinachonipa malighafi na msukumo wa kuendelea kuboresha maandishi yangu kila siku.